Diyo, napenda mziki wa jandi. Napenda kwa namna hile mtu anavyopenda kitu kilicho mlea bila hata kujua kinamlea. Sio mapensi ya juu juu ya kusema tu ni mzuri, pali ni mapensi ya kusikiliza kwa makini ya kukaa kimnya na kuruhusu sauti zikufungie milango ya kumbu kumbu. Historia hii na insia ambazo hazihitaji kutafsiriwa kwa maneno. Muziki wanjandi unangufu ya anjabo. Aunjaribu kukuvutia kwa makeke, bali unakukaribisha pole pole, unakuja kama upepo wa asubui, haupigani na wewe, bali unakupitia. Unapo usikiliza unaisi kama kuna mtu anayekushika mikono na kukuambia. Kaa hapa kidogo ukusikimbia. Na katika dunia yetu ya leo ilionjaa haraka kelele na mbio zizizo isha hilo peke yake ni zawandi kubwa kile kinachonivutia zaidi kwenye mziki wa jandi ni uaminifu wake. Auvalishwi nguo za kukopa. Haujifichi nyuma ya mtindo ya munda fulani mziki unaotoka moja kwa moja kwenye maisha ya watu. Kazi zao, sheree zao, uzuni zao, imani zao. Ngoma ya jandi haipo kwa anjili ya jukwaa pekee. Hipo kwa anjili ya njamii. Hipo kwa anjili ya wakati fulani kuzaliwa kwa watoto mavuno harusi misiba au ata mazungumuzo na misim kila hala, kila mpigo wa ngoma kila sauti wa wimbo inasababu ya kuwepo. Napenda pia njinsi mziki wanjandi unafyobeba luga kwa eshma. Maneno ayapotei methali mafumbo misaa ya busara. Vyote vinaishi umo. Kuna nyimbo ambazo sinaweza kukuchekesha lakini ukisikilisa kwa makini sina kufundisha. Kuna nyimbo za kumlilia mtu lakini ndani yake kuna hekma ya kukubali maisha kama yalivyo huu sio mziki wa kuficha hisia ni mziki wa kukubaliana nazo. Iti mwingine mziki wa njandi unifanya nihisi kama nimesimama katikati ya mistari mirefu wa watu. Waliopita, waliopu na watakao kuja. Ni kama kuskia sauti za babu na nyanya zikipitia zikipita pitia kupitia ngoma au kuona hadithi za zamani zikichezwa upya kila mara wimbo unaopigwa. Huu ni muunganiko andimu sana. Msiki wakisasa unaweza kukuhuza leo lakini msiki wanjandi unakuunganisha na njana na kesho kwa wakati mmoja. Pia napenda unyenyekefu wake ala nyingi za njandi hazikutengenezwo viwandani zili tengenezao kwa mikono, kwa miti, ngozi, nyuki au mifuba. Kila hala inatabia yake sauti yake isiyo fanana kabisaa na nyingine. Hakuna nakala kamile na hilo unikumbusha kitu muimu. Uzuri hauhitaji ukamilifu. Wakati mwingine ule mpasuko mdogo kwenye sauti ya ngoma au kule kukuaruswo kwa sauti ya muimbaji ndiku kunaku fanya wimbo huwe hai. Lakini mapinsi yangu kwa mziki wanjandi, hayaji bila usuni kidugu. Kuna wakati naona kama muziki huu unaskumwa pembeni unaonekana ni wa samani au usioendana na dunia ya sasa. Watu wengine uskiliza kwa eshma ya mbali kana kwamba ni kitu cha makumbusho, sio cha kuhishinacho. Hilo uniumiza kidogo kwa sababu muziki wanjandi haujaisha nguvu. Sisi tu ndio wakati mwingine tunasa hau jinsi ya kuhusikiliza. Kwa upande mwingine, ninapota mutumaini ninapoona vijana wanarudia muziki kwa njandi kwa njia mpya. Wakichanganya hala za kale na mitindo ya kisasa wakitafsiri hupyo bila kuharibu mziki. Hapa ndipo nipoamini kuwa muziki wa njandi, sio kinyime cha maendeleo na muzingi yake. Unaeza kujenga njui ya bila kubomoa. Unaeza kuubeba na bandu ukaenda mbali. Kwa kifupi ingawa naisi kama neno hilo alitoshi napenda muziku wanjande.

Msimu ninaopenda zaidi ni msimu wa mvua wastani. hAsa hile inayokuja baada ya joto kali. Mvua isio na hasira isiobomoa bali inaosafisha si kwa sababu tu ya mvua yenyewe bali kwa kile inacholeta kimya kimya ndani ya mtu. Napenda msimu huu kwa sababu unaanza kwa arufu kabla hata mvua haijanza kunyesha hewa ubadilika. Kuna hile arufu ya udongo unaojiandaa kupokea maji. Arufu ambayo huamsha kumbukumbu nyingi kuliko picha ni arufu ya ahadi. Kwamba kitu kilichokauka kitapata nafasi ya kupumua tena. Kila mara ninapoinusa nahisi kama dunia inavuta pumzi ndefu baada ya kuchoka. Mvua ya aina hii hunifundisha subira. Aiji kwa makeke. Aipigi radi za kutisha kila dakika. Inanyesha taratibu mara kwa mara kama mazungumso mazuri yasiyohitaji kupandisha sauti. Unajikuta unasikiliza sauti ya matone ya kubonga paa au majini. Kwa ngafla, akili inanyamaza mawazo yanayakimbia, kimbia, kupunguza kiasi, hata sinda zito huonekana nyepesi kindogo, si kwa sababu zimetoweka, bali kwa sababu umepata mwendo wa kuzitazama bila presha. Napenda pia jinsi msimu huu unavyobadilisha rangi za dunia. Kijana, kijana, kijani, kinaanza pole pole, kwanza ni dhaifu alafu kina imarika, miti inachanua bila kuulizwa, nyazi zinaota tena bila kukumbushwa, akuna mtu anauliza kama unastahili kuchanua, unapopata mvua, unachukua nafasi yako, ili unikumbushe kuwa wakati mwingine, unachohitaji kukua si nguvu zaidi. Bali ni masingira sahihi katika msimu huu watu pia ubadilika kuna utulivu fulani unaingia kwenye mienendo ya kila siku joto kali napoungua hasira hupungua pia angalau kidogo watu uonekana kuwa na saba subira saidi ata kama ni kwa muda mfupi kuna nyakati za kukaa ndani kunywa kinywaji cha moto kusikiliza musiki taratibu au kusungumuza kwa kina bila haraka kukimbia mahali pengine napenda musimu huu kwa sababu hau jaribu kuwa mkamilifu wakati mwingine mvua hunyesha kupita kiasi wakati mwingine ukawia kuna siku za baridi kidogo na siku za jua linalochomoza kabla katikati ya mawingu lakini huo mchanganyiko ndiyo unaofanya uwe wa kweli kama maisha yenyewe hayakai upande mmoja tuu kuna jambo jingine la kina zaidi lilonanifanya niupende msimu huu hunipa ruhusa ya kupunguza mwendo dunia ya leo inatufundisha kukimbia kila wakati. Kufanya zaidi, kufikiria zaidi, kufikia zaidi, lakini mvua inaponyesha asa jioni kuna sababu ya kusimama. Kusimama, huwezi kukimbia sana, unajikuta unakao, unatazama, unahisi. Na katika huwa ukimya, kuna majibu ambayo kelele sa siku za kawaida hufunika. Napenda pia kwamba msimu huu aupendelewi sana na watu wengine kama majirani joto hau baridi kali. Wengine ulalamika kuhusu tope, nguo kulowa au mipango, kuharibika. Lakini kwangu hayo ni maelezo madogo. Kile ninacho kiona ni mabadiliko. Kitu ninachotokea taratibu lakini kwa uhakika ni msimu unaosema si lasima kila kitu kibadilike kwa ghafla ili kiwe alali. Uhisia huu ni msimu unaonifanya nijitafakari. Nijiulize ni maeneo gani ndani yangu yalikuwa yamekauka. Ni maneno gani yalihitaji mvua kidogo, faraja, mapumziko hau hata machozi.

Napenda kutumia munda wafamilia yangu kwa anamna ilio rahisi ya kuweli na isiyo lasimishwa. Siyo lazima uwe nakipeke kwa macho ya watu ingine fali uwe wamaana kwetu sisi. Kwangu muda wafamilia siyo tu tukio lamara chache linalo pangwa kwa makeka. Ni mfululizo wa nyakati ndogondogo ambaso kwa pamoja ujenga insia ya kuwa nyumbani popote tulipo. Kwanza kabisa napenda kutumia munda wa familia kwa kuwepo kikamilifu. Siki mwili tubali kiakili pia. Hii inamana ya kueka sim chini kupungusa usumbupu na kuo wapa watu wangu umakini wangu kamili. Kukaa sebuleni tukizungumuza mambo ya kawaida, siku iliokuwaji nani amechoka, nani amecheka, uanekanga nakuwa raisi sana, lakini humo dimo kuna kokuwa na uzito wa usiano. Na katika mazungumuza haya, dipo pojua mtu anaindeleaji moyoni hata kama asemi mmoja kwa. Napenda sana wakati wa kula pamoja. Kuna kitu cha pekee kuhusu kushiriki chakula. Aijalishi kama ni mulo mkubwa au chai ya haraka. Kukaa mezani pamoja uondoa tofauti nyingi. Wakati mwingine kuna vicheko, wakati mwingine kuna ukimya wa amani na wakati mwingine mazungumzo mazito hutokea. Chakula kinachokuwa ndaraja, kinatueka sawa, kinatukumbusha kuwa tunashirikiana maisha si ratiba tu. Njia nyigine na yawapenda kutumia munda na familia ni kupitia kazi ndogo ndogo sa pamoja. Kupika kusafisha kupanga bustani na hau ata kutengeneza kitu vidogo nyumbani. Kazi hisi mara nyingi azipewi eshima kubwa. Lakini zina ngufu ya kuleta kuleta watu karibu unapo fanya jambo bega kwa bega. Mazungumuzo utoka yenyewe akuna presha ya kuangalia macho kila wakati mikono iko kazi mioyo iko huru. Napenda pia kusikiliza andithi. Asa sa wazee wa familia, andithi za samani, makosa, ushindi na mambo yaliyo, waliopitia kabla ata sijawa zaliwa. Kuna hekima isi yaandikwa humo kusikiliza, unifanya nijue nilikotoka au kunipa mwelekeo wa ni wapi naweza kuenda. Wakati mwingine adidhi hizi urundiwa lakini hata marundiwo yana mahana ni ishara ya kitu kilicho muhimu. Katika familia napenda sana wakati wakimya wa pamoja. Sio kila muda lazima usungumuziwe. Kuna nyskati za kukaa pamoja bila maneno mengi. Kila mtu akiwa na mawazo yake lakini bado akiisi uwepo wa mwingine. Labda tunatazama kitu au kila mumoja anafanya jambo lake. Kimya hicho akitenganishi, kinaunganisha, kina kuambia huitaji kujieleza ili ukubalike. Napenda pia kutumia munda wa familia kwa kucheka. Vicheko via ngafula misaha ya ndani ambaye mtu wa inje awezi kuelewa. Au kukumbuka kumbu kumbu za matukio ya zamani. Zinazo chekesha kila zikikumbukwa. Kicheko kina nguvu ya kufuata, ya kufuta uchofu, kupunguza migogoro na kukumbusha kuwa pamoja ni jambo jepesi si mziwa. Lakini si kila munda wa familia ni raisi na mwepesi. Kuto elewana kutofautiana. Hata hivyo napenda kutumia muda na familia kwa kujifunza kukaa kwenye meza moja hata kama hatukubaliani, kuzungumza bila kushambuliwa na kusikiliza hata pale ninapoishi ni kwa sahi. Huu ni muda mgumu lakini wa dhamana sana. Ndipo uhusiano unakuwa wa kweli si wa juu juu. Napenda pia kusherehekea pia.

Wakati wa wasiwasi, jambo la kwanza ninalojifunza kufanya ni kukubali kwamba nipo kwenye wasiwasi. Sijaribu kufukuza mara moja wala kujifanya niko sawa wakati, ndani ninatetemeka. Nimegundua kwamba kupambana na wasiwasi kwa nguvu hunifanya uwe awe mkubwa zaidi. Kwa hivyo, huanza kwa kusema kimyakimya, sawa sasa nina wasiwasi na hilo ni jambo la kibinadamu. Kukubali huku, hunipa nafasi ya kupumua kiasili na kiakili. Bado, baada ya hapo, ninarejea kwenye mwili wangu, wasiwasi mara nyingi huishia kichwani, lakini hunionyesha mwili pumzi fupi, kifua kizito, mabega yaliyokaza, au tumbo linalokujamana. Kwa hiyo, nafanya kitu rahisi lakini chenye nguvu, kupumua taratibu. Sivuti hewa kwa nguvu navuta kupitia pua najishikilia kwa sekunde chache alafu naachilia taratibu kupita mdomoni. Nafanya hivyo mara kadhaa si kwa sababu wasiwasi unatoweka papo hapo. Bali sauti yake inapungua kidogo kama redio inayosushwa sauti. Kitu kingine ninachofanya ni kujitenganisha na mawazo yanayokimbia. Wasiwasi wasiwasi una tabia ya kuniambia hadithi nyingi za vipi kama mambo yakienda vibaya, vipi kama nikakosea, vipi kama sitafanikiwa. Badala ya kubishana na mawazo hayo ninajaribu kuyatazama kama mawingu yanayopita. Najiambia haya ni mawazo si ukweli wakati mwingine kuyaandika kwenye kurasa karatasi hunisaidia zaidi. Yanapotoka kichwani na kuenda kwenye karatasi hupoteza sehemu ya nguvu yake. Ninapokuwa na uwezo natembea. Si lazima iwe matembezi marefu au ya kiasi. Kutembea polepole hata kwa dakika kumi hunisaidia kuhamasisha nishati ya wasiwasi kutoka kichwani kwenda kwenye mwili. Ninatazama mazingira, miti, anga, watu wanaopita. Hii hunirudisha kwenye sasa. Wasiwasi hunipa sana siku zijazo. Kutembea hunifunga kwenye dakika hii ninayoishi. Kuna wakati ambapo wasiwasi hauhitaji mbinu nyingi. Unahitaji mtu wakati huu nampa mtu ninaye mwamini ujumbe au namuita. Si lazima aniwekee suluhisho. Mara nyingi nahitaji tu kusema leo sihisi vizuri. Kusema kwa sauti humaliza upeko wa wasiwasi. Inanikumbusha kuwa si peke yangu ndani ya mawazo yangu. Wakati mwingine nafanya kazi ndogo ya mikono. Kupika kitu rahisi, kuosha vyombo, kupanga chumba au hata kuchora bila mpango. Kazi hizi hazihitaji maamuzi mazito lakini hunipa hisia ya uthibiti mduo. Wasiwasi hunifanya nihisi kama mambo yananipita. Kazi ndogo hunirudishia hisia ya angalau hilo naliweza. Pia najifunza kupunguza kelele. Wakati wa wasiwasi taarifa nyingi huniumiza zaidi. Habari, mitandao ya kijamii, mazungumzo yasiyoisha. Kwa hiyo napunguza au nazima kabisa kwa muda. Badala yake nasikiliza muziki wa taratibu, sauti za asili au nakaa kwenye ukimya. Ukimya hauponyi kila kitu lakini hunipa nafasi ya kutosukuma kila sekunde. Kuna mbinu moja ninayoipenda sana kujiuliza swali ndogo lakini la kweli. Ni jambo gani moja ndogo au la kweli ninaweza kufanya sasa sio kesho, sio wiki ijayo bali sasa labda ni kunywa maji kuoga au kulala kidogo. Wasiwasi unapenda majibu makubwa. Mimi namjibu kwa hatua ndogondogo. Hatua ndogo hujenga mwendo. Ninapokuwa na nguvu ya kutosha, najitazama kwa huruma. Badala ya kujilaumu kwa nini nina wasiwasi najiuliza. Nini ndani yangu kinahitaji uangalizi zaidi? Mara nyingi wasiwasi ni ishara. Labda nimechoka, nimejibana sana au nimebeba.

Kwa kazi ninayofanya stadi muhimu haziko kwenye cheti kimoja wala hasifundishi darasani kwa mutindo wa kukariri. Ni stadi zinazokuwa taratibu kwa mazoezi ya kila siku kwa kujikosoa na kwa kujifunza kutoka kwenye watu ninaofanya nao kazi. Ningeweza kutaja nyingi lakini kuna chache ambazo zimekuwa msingi wa kila siku ninachofanya. Stadi ya kwanza na labda muhimu kuliko zote ni uelewa wa kina wa mawasiliano hapo si zungumzi kuzungumza au kuandika tu bali kuelewa ujumbe kwa pande zote mbili. Kazi yangu hunitaji kusikiliza kwa makini kile mtu anachosema. Na hata kile asichosema moja kwa moja kuelewa muktatha insia na nia na wakati mwingine mkanganyiko ulio ndani ya maneno. Mawasiliano mazuri si kelele nyingi ni uwazi ni uwezo wa kuchagua maneno sahihi kwa wakati sahihi kwa mtu sahihi. Stadi ya pili muhimu ni kufikiria kwa kina. Katika kazi yangu siwezi kuchukua kila kitu kama kilivyo nje nje nahitaji kuuliza maswali kwa nini hilo ni muhimu nini kiko ndani ya ya ombi hilo, nini athari zake kufikiria kwa kina hunisaidia kuepuka majibu ya haraka ya sio na mizizi. Hunifanya ni tafute mantika husiano na maana alisi badala ya kuridhika na jibu la kwanza linalokuja. Inavyo fuata ni uwezo wa kujifunza kila wakati. Dunia inabadilika watu wanabadilika na mahitaji yanabadilika. Kama ningeishi kwenye nilichojua jana leo ningekuwa nyuma. Kwa hiyo stadi ya kuwa mwanafunzi, wa kundumu ni muhimu sana. Hii haimaanishi kusoma vitabu kila wakati bali kwa akili ilio wazi. Kukubali kuwa hujui kila kitu, kuwa tayari kurekebisha, uwele wako na kujifunza ata kutoka kwenye makosa. Stadi nyingine muhimu ni huruma na kuelewa wa kibandani. Kazi yangu inahusisha watu na watu hawaji kama miradi ilio kamili. Wanakuja na insia, shinikisho, hofu, matumaini na historia zao. Kuwa na uwezo wa kujitazama kutoka upande, upande wa mwingine unifanya nifanye kazi kwa busara zaidi. Huruma haimaanishi kukubali kila kitu, bali kuelewa kabla ya kuamua. Pia kuna nidhamu ya akili. Hii ni stadi ya kujipanga, kujizuia na kuendelea ata pale motisha inaposhuka. Kuna siku kazi inakwenda vizuri na kuna siku kila kitu kinaonekana kingumu. Nidhamu unisaidia kutuegemea insia za siku hiyo. Unifanya nifanye kinachohitajika kufanywa hata kama sio rahisi au cha kufurahia. Stadi ya usimamizi wa muda na vipaumbele nayo ni muhimu sana. Kazi hainikabili kwa jambo moja tu kwa wakati mara nyingi ni mengi kwa pamoja. Kujua lipi na la kwanza lipi ilinaweza kusubiri na lipi alitaji kufanya kabisa ni ujuzi unahitaji maamuzi ya makusudi. Bila stadi hii mtu hufanya kazi nyingi lakini bila matokeo ya maana. Siwezi kuacha kutaja uwezo wa kujithamini, kujiuliza, nimefanya vizuri wapi na ningeweza kufanya nini bora zaidi, bila kujidharau wala kujisifia pita kiasi, kujithamini, unifanya nikuwe, unisaidia kuona maendeleo yangu na mapungufu yangu kwa macho halisi. Kuna pia stadi ya kubadilika. Sio kila kitu huenda kama kinavyopangwa. Wakati mwingine malengo hubadilika, mahitaji hubadilika, au mazingira kubadilika gafla. Uwezo wa kurekebisha mwelekeo bila kupoteza msingi ni muhimu sana. Kubadilika kumaanisha kukosa msimamo. Kuna maanisha kuwa mwepesi kihaki.